Wakati ninapo hitaji msaada kazini, ufanya mambo katha kwa mpangilio. Kwanza, ujaribu kutatua mwenyewe kwa kupitia maelekezo, kumbu kumbu au uzoefu nilio kuwa nao awali. Ninauliza mwenzangu au kiongozi kwa heshima ni kieleza tatizo wazi ili wapate kunielewa haraka. Ni nakubali ushauri kwa kujifunza hata kama kosa limetokana na mimi kwa sababu hilo unisaidia kuboresha kazi yangu. Ninaandika nilicho jifunza ili nisirudie tatizo hilo siku nyingine. Njia hizi unisaidia kupata suluisho haraka na pia huimarisha ushirikiano kazini.

Ningependa kuona jamii inapata maendeleo ya kweli na endelevu. Kwanza, elimu iboreshwe ili watoto na vijana wapate maarifsa na ujuzi wakuwasaidia kujitegimea maishani. Pili, kuwa na fursa zaidi za ajira na ujasiri amali hasaa kwa vijana ili kupunguza umaskini na kukata tamaa. Pia ningependa kuona huduma bora za afya zinazopatikana kwa uraisi kwa kila mtu bila kujali hali ya kiuchumi. Katika jamii, maadili kama kushirikiana, kuheshimiana na kusaidiana yaimarishwe ili kuleta amani na umoja. Mwisho utunzaji wa mazingira upewe kipau umbele kupitia usafi, upandaji miti na matumizi sahihi ya rasli mali. Ili kulinda maisha ya sasa na baadae.

Ili kuongeza uzalishaji wangu hufanya mambo kadhaa muhimu. Kwanza napanga kazi zangu mapema kwa kueka vipaumbele na ratiba ya kila siku. Ninagawa kazi kubwa kuwa kazi ndogo ndogo ili ziwe raisi kutekeleza. Ninapunguza vitu vinavyonipotezea muda kama matumizi yasiyo ya lazima ya simu. Nachukua mapumziko mafupi ili kuzuia uchovu na kudumisha umakini na pia na inajitathmini mara kwa mara ili kuona kinachofanya kazi vizuri na ninachoitaji kuboresha mbinu hizi hunisaidia kufanya kazi kwa ufanisi zaidi na kufikia malengo kwa wakati.

Ndio napenda kutoaa sadaka au mchango pale ninapokuwa na uwezo. Ninaamini si lazima kuwe kwa mali nyingi. Hata kidogo chenye njema kinaweza kuleta tofauti kubwa kwa mtu anayehitaji Mara nyingine hutoa kwa watu binafsi familia zenye uhitaji au kupitia makanisa, misikiti na mashirika ya kijami. Kutoa hunisaidia kukuza huruma, unyenyekevu na mshikamano na hunikumbusha kuthamini nilicho nacho. Pia ninaamini kuwa kutoa huchangia kujenga jamii yenye upendo na kusaidiana na hunipa amani na furaha mo.

Utotoni nilikuwa napenda kucheza sana na marafiki, asa michezo ya nje kama mpira, kuruka kamba na kukimbizana. Pia nilifurahia kusikiliza hadithi, kutazama katuni na kusaidia kazi ndogondogo za nyumbani. Wakati mwngine nilipenda kuchora au kusoma vitabu vya hadithi, mambo yaliyonifanya nijisikie huru na mwenye furaha.

Ndiyo, ningependa kurudi ujana kwa muda mfupi, hasa kwa nguvu, uhuru, na furaha isiyo na wasiwasi mwingi. Lakini pia, nisingependa kupoteza hekima niliopata sasa. Kama ingewezekana, ningechukua nguvu za ujana, niziunganisha na busara ya sasa. Hapo ndipo ingekua tamu kweli.

Ningependa kufikia maendeleo ya kitaaluma na mafanikio makubwa kazini. Lengo langu ni kuwa mtaalamu mwenye ujuzi mkubwa ambaye anaweza kuchukua majukumu ya juu na kuwaongoza timu kwa ufanisi. Pia ningependa kupata uthibitisho wa kazi yangu kupitia mafanikio, heshima na malipo bora na kuwa na uwezo wa kusaidia wengine kuendelea kukuza ujuzi wao. Mwisho ningependa kuwa na taarifa ya kazi yenye maana ambapo kazi yangu inaboresha maisha ya watu na jamii kwa ujumla.